Je, unapenda kutambea mstuni? La, mimi sipendi kutembea mstuni. Mstuni kunakuwanga na wanyama wa porini ambao wanaweza kuwa hatari na pia wanaweza kuuma kisha ukaangamia. So, kutembea mstuni mimi si kitu ambacho nakipenda ata kidogo.

Unafanya nini kila jioni kabla ya kulala? Mimi kabla ya kulala, huwa na hakikisha kwamba, nimeosha uso wangu. Uso wangu na hakikisha kwamba, hakuna ile uchafu wambao, nimekuwa nikitembea huko nje na kisha uka kwama kwenye uso. So, nikiosha uso wangu, nitakuwa na hakikisha kwamba niko na uso mwepesi na usingizi mnono.

Unajihisi vipi kusubiri kwenye mstari wakati mwingine nikisubiri kwenye mstari huwa najihisi ni kama nimechoka kabisa manake pale kwa mstari itabidi nimengojea hadi ule wakati wangu utafikiwa na kama sijaweza kukula chakula chochote nitasikia ni kama nina uchovu alafu kisha nitapoteza fahamu.

Je, umewahi kuenda tamasha la muziki? Ndio, nimeshahi enda tamasha la muziki. Kuna wakati shule yetu ilikuwa inaleta mwanamuziki fulani na tuliweza kuenda kule na nikapata kwamba kuna muziki ambao unanifurahisha kabisa na niliweza kujienjoy vizuri na nikamaliza siku vizuri.

Unapenda kusoma vitabu vya aina gani? Mimi mwenyewe, napenda kusoma vitabu vya hadhiti. Naweza chukua kitabu, nikiangalia, napata hadithi, tuseme hadithi kama ya wanyama. Wanyama wa porini kama vile mbweha, naangalia vile wanavyo, jinsi wanavyoishi kule msituni, jinsi wanavyo elekezana na wenzao. Nikiweza kuangalia historia yao, huwa inafanya nasikia vizuri kabisa.

Unapenda chai au kahawa? Mimi napenda chai. Chai huwa haistahili viungo vingi sana. Mimi nikichukua majani nimeweka kwenye chai, itakuwa tosha. Chai pia maziwa huwa inanipatia protini na naweza kupata nguvu ya kufanya kazi tofauti tofauti. Nikikunywa chai, naweza kaa siku mzima bila hata kukula kitu kingine chochoote.

Jee, unapenda kuogelea. Sipendi kuogelea kamwe. Uwa naogopa sana kuzama kwenye maji. Unajua maji, huwa inamaliza uhai kwa sekunde kidogo sana. So, kama nataka kuoga lazima tu, nifunzwe na yule mwenye anajua kuogelea, niposa niweze kuoga.

Unafanya nini wakati umeme unapokatika? Wakati umeme unapokatika, huwa naenda dukani nanunua mafuta. Kama sina mafuta yale ya kueka kwenye taa, huwa nanunua hayo mafuta. Kisha nakuja nachukua kiberiti changu nawasha hiyo taa alafu tunakuwa na mwangaza kwenye nyumba. Umeme unaporudi nitazima hiyo taa. Santi.

Je, unapenda chakula cha haraka? La, sipendi chakula cha haraka. Mimi wakati napopata chakula, huwa nahakikisha kwamba chakula hicho nimekula kwa upolepole, kwa utaratibu. Na, unajua ukiwa unakula chakula kwa haraka sana kineza kunyonga na uneza jipata kwamba umeangamia. Lakini sasa mimi chakula nachokipenda ni kile chakula cha polepole, niposa napokula nikule kwa utaratibu.

Je, unasaidia jamii yako vipi? Jamii yangu naisaidia kwa kuhakikisha kwamba. Kila mmoja wao ameweza kupata elimu. Kama mimi ni mwanafunzi na niko na ile namna ya kuweza kufunza wenzangu wale wadogo wangu, huwa nawapatia ile mafunzo ambayo yatawaelekeza kwa siku zao za usoni.